Ninaipenda timu ya Manchester United sababu ninayopenda ni kuwa inacheza mpira wa kushambulia na wa kuvutia kutazama pia inacheza inawachezaji wenye kipaji kikubwa kama vile Bruno Fernandez na wengineo. Pia ninaipenda sababu kocha wake ana falsafa ya michezo inayoheshimika duniani. Pia ninaipenda Manchester United sababu kila mechi huwa na ushindani na msisimko kwa kifupi ni timu inayofanya nisitake kukosa dakika hata moja ya mchezo wao.

Hali ya hewa huku mchana joto linaweza kufika kati ya ishirini na mbili degrees celsius hadi ishirini na sita degrees celsius na pia ina uwezekano wa mvua au radi ukiwa juu kwa sehemu za jiji. Kwa baadhi ya utabiri kuna uwezekano wa mvua kadhaa asubuhi hadi alasiri. Saa zingine pia kuna mvua na radi, kuna uwezekano mzito wa mvua na radi kwa saa za mchana kulingana na baadhi ya utabiri wa hali ya hewa jioni au usiku temperature kwa usiku inapungua hadi karibu kumi na tano degrees Celsius na hali inaweza kuwa ya unyevunyevu kwa kifupi leo ni mchana wa joto na la wastani na uwezekano wa mvua wakati wa jioni.